Kinywaji ambacho napenda kunywa chai kila asubuhi ninapoamka ni chai. Chai ambayo imepikwa kwa majani, na unaogeza tangawizi pamoja na viungo vingine ambavyo vinaifanya chai hiyo kuwa tamu zaidi. Alafu inapochemka unaweka sukari, alafu unaeza kuinywa chai hiyo kwa kutumia vitu vingine ambavo vinaandamana na chai kama vile mkate, ama chapati, ama mahamri, ama chochote kile ambacho unataka. Na kusema kweli chai huwa ni nzuri manake asubuhi unapoamka inakufanya unasikia joto joto. Manake chai yenyewe ipo moto unasikia imekuamsha. Manake mara nyingine unasikia kana kwamba bado ukona usingizi. Lakini ukinywa chai inakufungua akili na kufungua macho unaamka. Kwa hivyo mara nyingi kila ninapoamka kitu cha kwanza ambacho nafanya nakunywa chai. Chai ambayo imeekwa tangawizi na viungo vingine ambao vinaifanya chai hiyo kuwa tamu zaidi.

Hapana, sivai miwani. Na sivai miwani kwa sababu sihitaji kuvaa miwani kwa maana macho yangu yanaona vizuri. Sihitaji kuvaa miwani, maanake huwa naeza kusoma bila tatizo, naeza kwangalia runinga bila tatizo, naeza kufa vitu vingi tu bila kuvaa miwani. Maanake macho yangu huwa yaniumi na wala sina tatizo la kuona. Wakati ambao huwa navaa miwani, huwa navaa miwani kama najua naenda sehemu yenye jua kali na mwangaza mwingi. Na hiyo miwani si ile miwani ambayo unavaa kwa sababu unaumwa na macho navaa zile miwani nyeusi. Zile ambazo zinasaidia tu kupunguzwa mwangaza naeza tu kuona vizuri bila kuchomeka macho kutokana na mwangaza mwingi. Kwa hivo kila siku katika maisha yangu sivai miwani maanake naeza kuona kila kitu vizuri. Sina tatizo lolote la macho Lakini kama kuna mwangaza mwingi na naenda mahali ambapo nitashinda siku nzima Basi ndio navaa miwani Lakini navaa zile miwani nyeusi.

Hali ya hewa ninayo ipenda zaidi ni wakati wa baridi. Na kuna pokuwa na baridi huwa ni mahali ambapo ama ni msimu ambao huwa na penda sana. Manake kusema kweli sipendi msimu wa joto ama sipendi sehemu ambazo tayari kulingana na mandhari na mazingira na hali ya anga kuna joto jingi kama vile eneo la pwani. Na penda sehemu za baridi kama vile Nairobi, ukielekea katika eneo la mlima Kenya, ukiendelea kupanda. Maeneo haya ambayo kuna baridi manake naona kwamba baridi ni hali ya anga ambayo ni nzuri ambayo ukisikia baridi utavaa nguo ya baridi kama vile fulana ama utajifunika na shuka lakini kuna pokuwa na joto basi kuna kuwa na changamoto inabidi nguo zipungue mwilini lakini huwezi enda ofisini na nguo ambayo ni kidogo huwezi kwenda kwa mikutano na nguo ambazo ziko wazi wazi ni lazima uvae vizuri kama ambao unaenda kwa ofisi kwa ivo huwa tunapitia wakati mgumu sana kuna pokuwa na joto Lakini, baridi, unaweza tu kuongezea nguo juu na utakuwa sawa. Kwa hivo wakati wote, mimi napenda hali ya anga mbayo ni yenye baridi, unyevu nyevu hivi. Baridi ni hali ya anga nzuri.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Nilipomaliza kidato cha nne katika shule ya upili. Kazi zangu za kwanza zilikua kazi za kujitolea. Nilikuwa nalekea pale na fanya kazi lakini silipwi. Mtu wa kujitolea kawaida huwa halipwi chochote kwa sababu anajitolea. Na nilifanya hivyo kwa muda mrefu kabla ya kubatika na kupata ajira yangu ya kwanza ambapo angalau nilikuwa nafanya kazi. Halafu mwishowee nilikuwa nalipwa senti. Manake nakumbuka nilikuwa nafanya kazi kwenye runinga. Na nilikuwa najitolea nafanya pale taarifa. Nafanya kazi ambazo nahitajika kufanya Lakini nilikuwa najua kwamba lengo lango ni kupata ile tajriba na kupata ujuzi wa iyo kazi Kwa hivyo nilikuwa najitolea tu kufanya iyo kazi ndio niweze kuishika ndio wakati nafasi itotokea Nikituma maombi nikuwa na ujuzi ambao unahitajika na pia nikuwe naeza kuelewa jinsi kazi hiyo inavyofanya Kwa hivyo nimefanya kazi za kujitolea mara si moja. Kazi nyingi ambazo si lazima za wanahabari. Kulikuwa na kazi zingine tu kama kufanya kazi wanasiasa, kupiga kampeni. Ulikuwa unajitolea tu lakini najua baadae pengine naeza kukupatia zawadi ama naeza kupatia pesa kidogo kukushukuru. Lakini ilikuwa si kazi ni kujitolea tu.

Licha ya kuwa kukumbatia na kushambulia mabadiliko katika sehemu za kazi huwa ni vigumu sana, huwa tunajifunza na kujikaza kukubali matokeo na kukubali mabadiliko. Kusema kweli binadamu yeyote huwa si rahisi kukubali mabadiliko hivi hivi. Lakini pindi tu mabadiliko yanapotokea huwa hatuna budi kutii mwito na kutii mabadiliko hayo na kufanya kazi kulingana na mabadiliko hayo. Kwa hivo nayashambulia aje? Moja, nikishajua mabadiliko ni haya, kwanza nayakumbatia na nakubali kwamba mabadiliko yapo, halafu kila ninapofanya kazi nafanya kazi kwa kuzingatia mabadiliko hayo, ili niweze kufanya kazi kulingana na vile nahitajika na kulingana pia na mabadiliko hayo. Licha ya kuwa kuna changamoto huwa tunakubali alafu tukiendelea kufanya kazi kulingana na haya mabadiliko Tukiona pengine kama kuna changamoto sasa ndiyo tunaweza kuweza kuzungumza kama kuenda kutoa malalamishi yako ama mapendekezo ambayo ukonayo ambayo unahisi kwamba yanafaa kuwekwa ili kufanikisha mabadiliko hayo yaweze kusaidia utendakazi wa watu katika afisi.

Ndiyo, nimewahi kulima. Kule kijijini, kawaida watu huwa wakona mashamba. Na katika mashamba hayo huwa watu wanapanda na kulima vyakula mbali mbali ama kulima hata nyasi tu. Kwa hivyo mimi nilipata fursa ya kulima manake kule kijijini ambako nilikua naishi. Tulikuwa tunapanda mahindi, tulikuwa tunapanda maharagwe, tulikuwa tunapanda mboga mbali mbali za kitamaduni, tunapanda vitu vingine kama vile njugu, mihogo. Kwa hivyo ilikuwa kila wakati uko shambani ili kupalilia na kupalilia ni kulima ndio kutoa zile nyasi nyasi ambazo zimemea kando na pia tunalima tu kutoa kama nyasi zimemea sana Unazipunguza na kitu kingine tulikuwa tunalima ili kupanda Kwa hivyo ndio upande chochote kwanza lazimu ulime ndio upande Kwa hivyo ni kazi ambayo nimeifanya nilipokuwa kijijini siku hizi nipo jijini, sehemu hii hakuna mashamba, ni nyumba tu, na mabarabara na gari. Kwa hivyo, sikumbuki mara ya mwisho nililima hapa jijini, lakini kijijini nilikuwa nalima.

Huwa na amka mapema, na huwa a amka mapema kwa sababu lazima ni muandaye mtoto wangu ambaye ana kuenda shuleni kila siku asubuhi, ususan siku za wiki, na zungumzi ya siku ya juma tatu, hadi siku ya ijumaa Kwa hivu wanamuka mapema sana sakuna mbili ya subuhi, ndo nifanya mandalizi ya hapa na pale ya kwa kisha kwamba nimepika chakula cha subuhi, kama vile chai, kuanda mkate, kupaka siyagi, kuchukua viatu, kupigia kiwi Kuangatia kwamba sarezake za shule zimepigwe pasi, kama zimekunjika, napigia tena pasi Kwa hivu ni kumuanda tu kumuosha, kwa kisha amekula, amevaa sarezake alafu nitoke nae ni mpeleke haende ya pandebasi aelekeshu lene kwa hivyo hizu nubaza vitu ambu wanafanya na vina nifanya ni amukia subuhi na mapema ngekwasi hiyo pengine ngekwa na lala sana lakini naamka mapema kwa sababu ya hiyo kwa hivyo naezasema mimi ni mtu wa kuamuka mapema.

Programu ya simu ambayo naitumia kila siku ni hii ya WhatsApp. Manake, kila kitu kinafanyika katika mtandao huo. Nikitaka kuwasiliana na marafiki zangu, natumia mtandao huo. Nikitaka kutizama yale ambayo yanajiri, hususan katika upande wa habari, napitia katika mfumo huo wa WhatsApp. Na pia, ukitaka kupiga simu nyumbani pengine ni kupitia kwa njia ya sauti ama kwa video, natumia program hiyo ya WhatsApp imerahisisha mambo Sio lazima utumie ada ya simu ya mkononi kueza kupiga simu nyumbani Uneza tu kupiga simu, kupitia kwa video na unaeza kuiona familia yako kwa macho Sio lazima wasikie tu kwa sauti Kwa hivyo programu ya WhatsApp ndiyo ambayo naitumia zaidi na naitumia kila siku, kila wakati.

Kitu muhimu ambacho wa nafanya nnapokuwa na wasiwasi, wani kwakisha kwamba napumua. Manake nikipumua nje na nipumue ndani nanisaidia sana kunituliza na pia nnapoendelea kupumua na nisaidia kufikiria vizuri kujua kwamba nafaa kufanya nini, nafaa kuchukua hatuwa gani, likwakikisha kwamba wasiwasi, ambao niponao uneza kupungua. Kwa hivyo kitu cha kwanza nikwakisha kwamba napumua. Manake unapokosa kupumua, unasi kwamba kifua, kimejahe, unasikia nikana kwamba utashikuwa na mshutu kwa moyo, unasikia wasiwasi, unazidi Kwa hivo ukipumua, nje na ndani, nje na ndani, inakusaidia sana kukutuliza na inakupatia furusa kuweza kufikiria kwamba je ni hatuwa gani ambayo nafa kuchukua ili kutatua hali ambayo imenikumba kwa sasa.

Hapana, sipendi kukimbia. Kukimbia kumenishinda kabisa huwa na hisi kana kwamba miguu yangu ni mizito. Kwa hivyo kukimbia nashindwa. Alafu pia huwa nahema sana kwa sababu kidogo nikona mwili, nikona kilo. Ama ntasema uzito kupitiliza. Ukilinganisha na mifupa ya mwili wangu. Kwa hivyo huu mwili siwezi kubeba na nikimbie. Ni mwili mzito sana. Kwa hivyo mara nyingi ntachagua nisikimbie. Heri nitembee ama nifanye mazoezi ya aina nyingine lakini wala sio kukimbia. Manake miguu yangu ni mizito kusema kweli na siwezi kukimbia. Hiyo tumewaachia wanariadha wetu wa Kenya watuwakilishe pande huo.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni mwezi wa disemba maanake Mwezi wa disemba huwa kuna pilkapilka zote za sherehe. Kuna sherehe ya krismasi. Kuna sherehe ya kufungua zawadi hio ya siku ya boxing. Kuna sherehe ya mwaka mpya na mkesha wa mwaka mpya. Kwa hivyo kuna mambo mengi mazuri, kuna mlo, kuna mapochopocho, nguo mpya, zawadi, lazima tusafiri. Kwa hivo kusema kweli huo mwezi huwa naupenda. Maanake huwa ni burudani tupu tangu uanze, mpaka uishe. Alafu pia, kuna mapumziko ya aina yake, watu wanapumzika, mnapumzishwa kazini. Kwa hivo huko kupumzika pia ni kuzuri, unapata fursa ya kutangamana na familia yako. Unaeza kukaa pamoja, kujuliana hali, kupiga story, kula pamoja. Kwa hivo, huo mwezi wa disemba ni mwezi ambao nauenzi zaidi naupenda zaidi.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni zawadi ya kupewa kile kifaa, cha elektroniki, cha kupima uzani wa mwili. Nakumbuka kwamba ilikuwa zawadi ya mwezi wa December, siku ya Krismasi, ile siku ya kufungua zawadi na nilipata fursa ya kupata zawadi hiyo. Na kusema ukweli naipenda zaidi maanake inaniwezesha mimi kuangalia unene wangu na uzito wa mwili wangu wakati wowote. Maanake kwa miaka mingi ilikuwa lazima niende mpaka dukani ndio niende kulipa niweze kupimwa nijue kilo zangu ni zipi ama niende hospitalini Nikienda kuangaliwa ndio nipate fursa ya kujua je nimeongeza kilo au nimepunguza Lakini sasa nikona uwezo wa kupima uzani wangu ndani ya nyumba Najua kama nimeongeza ama nimepunguza Kwa hivo hiyo ni mojawepo ya zawadi ambayo nimependa zaidi na zimekuwa zawadi nzuri ama imekuwa zawadi nzuri zaidi.

Huwa nakisha kwamba nimelinda mazingire kukwakisha kwamba situpitaka ovyo. Unatupa taka sehemu ambazo zimewekwa. Sehemu ambazo zinafaa pali ambapo kuna hile dude ama hile ndoo ya kueka taka taka. Kitu chingine nikupunguza matumizi ya karatasi za plastiki. Manaki plastiki ni moja wepo ya vitu ambavyo vimejafuwa mazingira. Siyo ardeni tu bali pia baharini na kwenye maziwa na hata kwenye mito. Kwa hivyo wale ambawo naathirika hapa kubwa ni wale wanyama wa majini ama nitawaita viyumbi wa majini. Kwa hivyo plastiki uanazuhia sana kutumia, uanahakisha kwamba natumia vile vitu ambao vineza kutumika tena. Na kutumia vitu ambao vineza kutumika tena basi vinasaidia kupunguza matumizi ya plastiki ambayo yanaendelea kuchafuwa mazingira kila siku. Kwa hivyo hizo ndiwebidu vitu mbozo hua nafanya kwa kisha kwamba nimelinda mazingira na kwa kisha kwamba tunakabiliana tuna mabadilikp kwa tabianiche mbayo ya natekana na mazingira mba mbo ya nazidi kuharibika kila uchao.